Ninapo fikiria mazingira ya kazi ninayo yapendelea, huwa naanza kwa kujiuliza swali la msukumo. Ni mazingira gani yanayonifaa nitoe uwezo wangu wote bila hofu. Hapo ndipo napata jibu la kweli kutoka moyoni Kwanza kabisa. Napenda mazingira yenye utulivu sio kimya kabisa. Bali mazingira yasiyo ya msongo usiyo wa lazima. Utulivu hunisaidia kufikiria kwa kina, kupanga kazi vizuri na kutoa matokeo bora. Nimegundua kuwa akili inapokuwa tulivu ubunifu huongezeka. Pili, ninadhamani sana ushirikiano mazingira ambayo watu wanasaidiana badala ya kushindana kwa wivu. Hunifanya nijisikie salama na mwenye motisha Nafurahia kufanya kazi kwenye timu ambayo kila mtu anaheshimiwa kwa mchango wake ushirikiano kwa kweli huleta nguvu ya pamoja ambayo mtu mmoja hawezi kuifikia peke yake. Heshima pia ni jambo la msingi sana kwangu. Mazingira ambayo kila mtu anasikilizwa mawazo yanadhaminiwa na tofauti zinaheshimiwa hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu hata kama kuna maoni tofauti yanayotolewa kwa heshima hujenga badala ya kubomoa. Vile vile napenda mazingira yenye ukuaji. Sehemu ambayo inahimizwa kujifunza, kujaribu mambo mapya na hata kukosea bila kuogopa kuhukumiwa kupitia kiasi. Naamini kosa ni sehemu ya mchakato wa kukua hivyo mazingira yanayoruhusu hilo hunifanya nijitume zaidi kwa ujumla napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu wa akili, ushirikiano wa kweli, heshima ya pande zote na nafasi ya kukua katika mazingira hayo, si tu kwamba nafanya kazi kwa ufanisi, bali pia ninahisi kuridhika moyoni na mwisho wa siku kuridhika huko ndiko kunafanya kazi iwe na maana zaidi kuliko mshahara pekee.